Kawaida mimi hulala for kwa masali manane, eight hours, huwa nalala muda huo wote kwa maana najua wakati wangu wa kuamka ili niweze kuenda kazini. Nakuanga nimejipangia wakati wangu wa kulala na napenda kulala wakati napendanga ambavyo mimi hulala na mpangilio. Yaani na kuwa nimelala kwa hio muda ndio niweze kulala masasa fulani. Mimi hulala masaa manane.

Ndiyo, mimi hupenda ubunifu wakati kwanza kwa shughuli zangu za kila siku, napenda kukuwa tu mbunifu kuboresha kazi ambayo nafanya kila siku na kukuwa na uwezo wa kuboresha maisha yako iwe sambamba bila mambo mingi.

Naam, napenda maua sana, sana napenda maua, napenda harufu ya maua. Kwanza ikiwa maua ambayo, bado ni maua ambayo inamea tu, yani ni maua iko fresh. Minapenda maua sana, miata kwa zawadi zote mtu anaeza niletea maua hunifurahisha napenda hiyo manukato yake, maua hunukia vizuri, sana sana.

Napenda kitanda cha kati, si kigumu sana na si kizuri sana. Mi napenda kitanda ambayo nikilala naweza kulala mwili. Iwe, yaani nisikie mwili yangu imetulia, nisikie tu mwili yangu imelala ikaamka ikiwa bila hata maumivu. Yaani, nipate usingizi mzuri ambayo inaendana na mwili yangu tu.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi nikiwa kazini ni hapo kwa mawasiliano. Yani imeweza kunisaidia nikuwe nahiyo uwezo wa kuweza kuongea mbele ya watu na kuweza kutoa ideas. Yani menisaidia niweze kugrow, kujua kuongea na pia kuweza kufanya kazi kwa nini moja. Yani kuweza kuheshimiana kazini. Kwa mkishimia na kazini na mkiamua kufanya kazi mkiwa pamoja, kazi huwa raisi. So ni nimejifunza pia hiyo kukuwa kwa umoja na kukuwa mtu ambaye anajituma kazini.